Mimi tuseme napenda suruali. Sababu ya kupenda suruali ni kwa sababu mimi ni mwanaume. Ningekuwepo mwanamke labda. Labda tu ningekuwa nimependa sketi. Lakini mimi ni mwanaume, napenda suruali na siwezi kulufa sketi. Juu tuseme nikivaa sketi, nita kuwa nimekuwa kama mwanamke.

Somo ya sayansi, tuseme niyoipenda zaidi ni biolojia. Ni kwa sababu inafanya nahisi karibu na maisha. Ni kwa vile biolojia inahusu, viumbe hai na tuseme mwili wetu. Na pia tunasema biolojia bado inaunganisha mambo mengi na matumizi ya moja kwa moja. Inaweza kueleza ya magonjwa, kilimo, uhifadhi wa mazingira. Na vitu tu vinavyotuhusu na vitu tunavyofanya na kutumia kila siku.

Nikiwa na familia napenda tule chakula cha jioni pamoja ama tuseme kwenda kwenye ziara za wikendi kama kutembelea bustani ya wanyama. Kwenda pwani au kutembea kwenye misitu pia napenda tukipika labda pamoja hasa wakati wa sherehe au wikendi. Kama kutengeneza chapati, keki au chakula tu kingine ambacho tunaweza kula wote kama familia. Na pia kucheza michezo ya ndani. Kama drafts au hata kucheza michezo ya video.

Naam ndio, nawafahamu majirani zangu kwa, tuseme kwa kiwango filani, tuseme kama wale majirani ambao wanaishi, karibu na mimi sana, nyumba zinazo pakana na nyumba yangu, ninawajua kwa majina, nawasalimia kila siku, tukikutana, na wakati mwingine, tunazugumuza kidogo, juu ya hali ya ewa, ama mambo ya mtaa, ama tuseme wale ambao tunapenda mpira wote, tunashabikia mpira pamoja, na mtaa kwa ujumla au ingine kwenye nyumba zao hazipakani na zangu nawajua kwa kuwaona na labda kujua kazi zao au shuguli zao. Tuseme tu huusiano ambao niko nayo na majirani zangu. Si wakaribu sana na si kama ule wa ndugu lakini tunasaidiana kwa mambo madogo madogo ambao yanatukumba.